Je, unapenda kupika? Ndiyo napenda kupika chakula kama ugali na maharage ugali na nyama, ugali na mboga za majani pia wali na maharage ni vitu ambavyo napenda kupika pamoja na tambi.